Mimi hupenda nyama ya ngombe zaidi. Nyama ya ngombe ni nyama nzuri sana na tena tamu sana. Na nyama ya ngombe ni nzuri ile iliyopikwa. Iliyopikwa na kukaangwa vizuri sana. Nyama ya ngombe ni nyama tamu tena ya kupendeza mno.

Ili nikamilishe kazi kwa wakati unaofaa, mimi huhakikisha kwamba kwamba natumia ratiba, kamili na mimi hufuata hiyo ratiba kwa koo kabisa, tena nahakikisha kwamba nafanya ile kazi ifaavyo bila kuachilia chochote, na pia nahakikisha kwamba kila kazi ninapoifanya naifanya vizuri kabisa kwa njia inayopendeza.

Nguvu zangu pale kazini ni kwamba naweza fanya kazi bila kuangaliwa na mtu yoyote. Pia mimi ni mchapa kazi kabisa na hata pia niko na niko na umakini pale kazini na niko na ujuzi mbali mbali kazini. Tena mimi huchapa kazi kabisa ifaavyo wakati yote.

Mimi napendelea joto, kwa sababu joto ni mzuri sana, tena joto hukusaidia kuepuka magonjwa mbali mbali, tena joto unapokuwa na joto mwilini, wewe basi huhisi, huhisi vizuri, na uko katika hali njema ya afya. Sasa mimi napenda joto kabisa kwa sababu joto ni mzuri, tena ni hali mzuri sana ya kupendeza.

Mimi hulea nywele yangu mara mbili kwa wiki. Kila wiki mbili mimi huenda na kunyoa nywele yangu na kuhakikisha kwamba mimi ni msafi kila wakati. Kwa sababu bila usafi siwezi kuwa sawa. Lakini napolea nyewele yangu basi mimi pale nahisi vizuri kabisa.

Mimi nimewahi kuona mandhari mazuri ya utulivu, tena ya kufurahisha, na ile ya kuchemsha ubongo na mwili mzima. Mandhari iliyotulia ambayo kuna mandege mbali mbali, na wanyama, waporini pia, na pia kuna miti, matunda, na hata pia maji mazuri masafi. Mandhari yale ni mazuri sana tena ya kupendeza tena ya kutuliza akili na mwili.

Mimi ninge penda kujaribu mchezo wa basketball, mchezo ama mchezo wa kikapu, mchezo wa kikapu ni mchezo mzuri sana, tena ni yakupendeza, na tena huo ni mchezo ambayo kuhunifurahisha, wakati mwingi mimi hupenda kucheza mchezo wa kikapu, lakini katika hali ya chini, mchezo wa kikapu ni mchezo mzuri sana.

Mimi ningependa kuwa na uwezo wakufanya vitu mbali mbali kama ile ya kutengeneza ndege. Uwezo wa kisayanzi ambayo ni mzuri sana tena ina manufa mengi kwa sababu nikiwa na huu uwezo naweza kusaidia nchi yangu kuunda ndege mbali mbali. Sana zile za vita ni uwezo mzuri sana ambayo inaeza nisaidia.

Ili nishirikiane na timu mimi mimi huangazia umoja umoja na nguvu kwa sababu kwa sababu bila umoja hatuwezikua na nguvu. Sasa lazima kukue na umoja ndiposa tuwe na nguvu ili tuweza kushirikiana pamoja kama timu. Na tunaposhirikiana pamoja kama timu tunapokuwa na umoja basi tutakuwa na tutakua na mazalio mazuri sana tena ya kupendeza.

Wakati wa likizo mimi hujistawishi kwa kuenda kuji burudani na marafiki zangu na hata kutembelea mahali mbali mbali kama vile mbuga ya wanyama kutembelea bahari hindi na basi napo tembelea semu kama hizo mimi na marafiki zangu ama tana famata na familia zangu sisi huweza kwa na burudani kabisaa tunafurahia tena tunakuwa na wakati njema kabisa.

Mimi hutumia muda wa saa kumi, mtandaoni kila siku. Na hii saa kumi ninayotumia mtandaoni kila siku, mimi hufanya vitu mbali mbali ambavyo ni vya maana. Na hata pia saa zingine mimi huongea na marafiki zangu, na hata pia kuweza kuona habari mbali mbali vinavyofanyika kote duniani.

Hapana, mimi sifai miwani. Mimi sivai miwani, tena macho yangu ni mazuri, niko na hali nzuri sana ya afya ya macho. Na kwa hivyo mimi situmii miwani hata kidogo. Na sijawai tumia miwani hapo mbeleni pia, na sitaitamani kutumia miwani hapo mbeleni.

Uzoefu wa kazi ilionifundisha zaidi ni uwezo wa kufanya vitu kwa njia inayofaa na hata pia kuchukua muda wako kabisa ndiposa ukafanya kazi nzuri kabisa. Kwa hivyo mimi hufanya kazi yangu kwa njia inayoaa, tena nafanya kazi nzuri sana na mimi huchukua muda wangu. Ili nihakikishe kazi ninayofanya ni kazi nzuri tena ya kupendeza.

Pale kazini kile ambacho kina kipaombele katika mawasiliano ni kuweza ni kuweza kusikilizana vizuri kwa sababu bila kusikilizana hakutakuwa na mawasiliano mema sasa mawasiliano mema hukuja kwa kusikilizana na pia kupata ujumbe kutoka kwa ile mawasiliano.

Ndiyo, mimi hupenda sana kupiga picha. Mimi hupiga picha mara mingi sana. Nikiwa nikiwa pekee yangu, ama hata nikiwa na marafiki zangu. Ninapenda kutembea mahali mbali mbali. Mimi huhakikisha kwamba nimepiga picha. Ndiposa niweze kuwa na kumbukumbu ya yale ambayo mimi hufanya. Kupiga picha ni mojawapo ya njia nzuri sana ya kunakili chini maisha yako.

Ndiyo, mimi huweka picha zangu mtandaoni sana sana pale mtandao wa X, mtandao wa Instagram na hata mtandao wa WhatsApp. Mimi huweka picha yangu pale ili, ili marafiki zangu pia na wale, na wale, na wale wanaonifuata katika hizo mtandao waweze kuona vijinsi ninavyoendelea na hata pia waweze kuona maisha yangu yanavyoendelea.

Katika utotoni wangu mimi nilikuwa napenda sana kuchora. Nilikuwa nachora watu mbalimbali na hata viumbe mbalimbali, sana sana nilikuwa napenda kuchora wanasiasa kwa sababu mimi ni mwanasiasa, tena napenda siasa. Pia, nilipenda kuchora wanyama kama ng'ombe, sungura. Na kwa hivyo utotoni wangu ilikuwa mzuri sana tena ya kupendeza.

Ninapokuwa na familia yangu mimi hufanya vitu mbalimbali kama kutembelea sehemu mbalimbali nchini na kukuwa na furaha tena kukuwa na sherehe mbalimbali na hata pia ninapokuwa na familia yangu mimi huweza kupiga, kupiga gumzo kuhusu mambo mbalimbali na hata pia kuwa na furaha na wakati mwema na familia.

Mimi huhifadhi pesa kwa njia ya kidijitali kwa kutumia mitandao za kidijitali kama vile Binance na OKX. Kwa hivyo, njia ya kidijitali ndio njia mwafaka tena njia wasaizi wa kuhifadhi feather.

Hapana, mimi sipendi kuvalia vipuli, kwa sababu mimi ni kijana, kijana Gen z ambayo ana ambayo ana mienendo zake kamili. Tena kuvaa vipuli sio mienendo yangu mimi ni. Mimi ni kijana ambaye ana mienendo mazuri, tena vipuli si moja wapo ya mienendo zangu.

Ndiyo, mimi hupenda sana kuimba, kuimba ni mojawapo ya ni mojawapo ya njia ambavyo mimi hutumia, hutumia vilivyo kupitisha wakati. Ninapokuwa sina cha kufanya, mimi huimba. Sana sana mimi hupenda kuimba nyimbo za bongo kama vile kama vile vya mwimbaji mashuhuri, Alikiba, nyimbo zake kama utu, nasela, na hata mahaba. Nyimbo zake nzuri sana ambavyo mimi hupenda kuimba.

Mimi hupenda keki ya vanila. Keki ya vanila ni keki nzuri tena tamu, tena tamu sana. Na tena niyakupendeza na inaladha nzuri sana. Keki ya vanila ndio keki ambayo mimi hukula wakati wote. Ninapoenda kukula keki. Keki nzuri tamu na yakupendeza. Keki ya vanila ndio mimi hukula wakati wote kila siku. Ninapo kula keki.

Ndiyo, mimi nawafahamu majirani zangu wote, tunapendana sana na majirani zangu, tena sisi husaidiana katika njia mbali mbali, tena watoto wetu hucheza pamoja kila wakati. Majirani zangu ni watu wazuri sana, ninawafahamu vizuri ndani na nje, tena ni watu wakupendeza kabisa.

Mimi hupenda kusoma habari zangu zote mtandaoni kwa sababu mtandao ndiyo njia wa sahizi tena njia mwafaka sana wakupata habari zote kote duniani mtandaoni ni njia mzuri sana tena wakupendeza tena ndiyo njia ambayo mimi hunifurahisha wakati wote kila siku kila wakati.

Mimi hupenda sanaa ya aina za kivita. Sanaa za kivita ni sanaa nzuri sana tena niza kupendeza. Mimi napenda sana vitu vya vita tena hufatilia sana. Sanasana zile vita vya dunia. Vita vya kwanza vya dunia, vita vya pili vya dunia. Mimi nimekuwa nikiyafuatilia na tena zile vita vya kichini. Inaitwa kwa njia ya kimombo kama 'cold war'. 'Cold war' pia mimi hufuatilia kwa njia rahisi sana. Tena zile vita vya mji wa Iran na nchi ya Israel Mimi pia huzifuatilia vizuri.

Ndiyo, mimi hupenda kucheza mchezo wa ubao. Mchezo wa ubao ni mchezo mzuri, tena ni mchezo wa kupendeza mno. Mchezo wa ubao ni mchezo ambayo hufuraisha watu wengi sana, tena iko na ufuasi wa juu pia. Na ni mchezo ambayo watu wengi sana hufurahia sana kuiona. Na hata pia watu wengi hufurahia sana kucheza ni mchezo mzuri tena ya kufurahisha kila wakati. Napenda kucheza mchezo wa ubao.

Mimi hufanya kazi ya ushirikiano na wengine, vizuri sana. Tena ni naposhirikiana na watu wengine. Najipata kwamba nafanya kazi mzuri. Tena kazi inakuwa ya hali ya juu kabisa na ya kupendeza. Ninaposhirikiana na watu wengine kufanya kazi. Mimi huakikisha kwamba tunafanya kazi kwa njia ifaayo. Tena tunafuata ratiba yaliyowekwa. Ndiposa tuweze kufanya kazi mzuri. Inayopendeza.

Mimi husherekea mwaka mpia kwa kuenda kanisani na kusali na hata pia kulipua vilipuzi, vile vyasherehe kama fireworks. Naninapoenda kanisani, mimi husali na kuomba mungu anisaidie kwa mwaka mpia kote na anilinde vizuri sana. Mwaka mpya ni mwaka mzuri sana ambayo mimi husherekea kwa kumuabudu Mungu.

Mimi mara nyingi ninapokuwa na marafiki zangu. Mimi hupenda kutembea nao. Tunaenda sherehe pamoja, kukuwa na burudani, na kuwa na furaha tele. Hata sisi huenda kugelea bahari hindi. Na kwa hivyo sisi hukuwa na masaa mazuri sana. Tena za kupendeza. Kila wakati tunapokuwa pamoja.

Zoea, zoea zuri nililojenga, tena linanisaidia kabisa kwa maisha yangu, ni zoea la kuamka mapema kila siku asubuhi na kupiga zoezi. Mimi kila siku ninapoamka huanza na kupiga zoezi kila siku asubuhi na mapema. Mimi huamka kupiga zoezi, ndiposa nianze kufanya vitu vingi. Na hii zoea imenisaidia sana sana katika maisha yangu.

Iyo, mimi hupenda kupiga chombo cha mziki. Chombo cha mziki ninayo penda kupiga ni kama piano na gita. Piano na gita ni vyombo vya mziki, nzuri sana, tena vyakufurahisha. Na tena hutoa sauti nzuri unapocheza mziki. Piano na gita ni moja wapo ya vyombo nzuri.

Mazuri tena ya kabambe kabisa na wazee wangu kwa sababu wazee ndio chanzo cha maisha wazee ndio hutusaidia maishani tena hutupa mawaidha tunapozihitaji na tena hao ndio hutusaidia maishani tunapohitaji maelezo yoyote wazee ni watu.

Nina kipawa cha uimbaji. Mimi ni muimbaji mashuhuri. Tena napenda kuimba. Nimekua nikiimba tangu utotoni mwangu mpaka waleo. Na tena ninapoimba napenda kucheza piano na pia kucheza gitaa. Uimbaji ni kipawa nzuri ambayo mungu alinipa.

Nimewahi kusafiri mjini wa Athens. Na mjini wa Athens ni mojawapo ya miji nzuri ambayo vina ambayo vina historia nzuri nzuri kote duniani. Mji wa Athens ni mji mzuri tena wakuvutia kabisa. Katika usoni ningependa kurudi katika mji wa Athens. Tena, ili niweze kuwa na furaha zaidi.

Mimi hupendelea mazingira ya kazi yaliyotulia tena yenye tena yenye uchekeshaji na ukakamvu kabisa. Kwa sababu mazingira yaliotulia hukusaidia kwa kuwa na uzalishaji wa hali ya juu katika kazi yako. Tena mazingira yaliotulia hukusaidia sana kiakili na hata kwa kimafikra. Na unajipata, unapotulia, unafanya kazi nzuri tena ya kupendeza mno.

Mimi napenda upepo kwa sababu upepo ni upepo upepo ni upepo ni mzuri tena inakuja kwa njia ya nafuu isipokuwa sipendi AC hata kidogo kwa sababu AC AC hupungua upepo upepo ambayo inahitajika na upepo na upepo pia ni mzuri kwa sababu hukua mengi tena ya kufurahisha.

Kwa ukuta wa chumba langu ninge penda rangi ya bluu, rangi ya bluu ni mzuri sana, tena ndiyo rangi ninayopenda. Kwa katika ukuta wangu ningependa kupaka rangi ya bluu, rangi ya bluu ni mzuri, tena ni ya kupendeza na ya kufuraisha kila wakati, napenda rangi ya bluu.

Mimi huanza mradi mpya wa kazi kwa kukua na ratiba kwanza ama hata mpangilio mzuri ambayo itanisaidia kuanzisha ile kazi kuanzia katika mwanzo hadi mwisho na ninapoanza ile kazi mimi huifanya hadi nimalize na mimi huifanya kwa njia mzuri tena ya utulivu.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa, nimeenda maonyesho ya sanaa pale Nairobi, katika mji wa Nairobi, nchi ni Kenya. Na maonyesho hayo ni maonyesho mazuri sana, tena ni ya kufurahisha kabisa, katika mwezi wa Agosti tena nitarudi kule kwa maonyesho ya sanaa.

Mimi huenda mahali pa ibada kila jumapili, kila jumapili mimi huenda kusali kanisani, mimi huenda kanisani ya kiangalikana ambayo mimi huabudu kila jumapili, mimi huenda pale na kuomba mungu wangu, anisaidie na anirehemu katika wiki hii yote na anilinde kabisa.

Kazi ya nyumbani ninayochukia ni ile kazi ya kuosha vyombo. Mimi sipendi kuosha vyombo sana, tena sana. Kwa sababu si kazi mzuri, tena ni kazi ambayo, si mzuri sana kwa wanaume kama mimi. Lakini mimi hufanya kazi zingine vya nyumbani, kama vile kupika.

Mimi hujikinga na jua kali kwa kukaa chini ya kivuli. Ama hata ninapotembea mimi hutumia mwavuli. Ama wakati mwingine mimi huvaa kofia kwenye kichwa langu. Ndiposa nijikinge na jua kali. Jua kali si nzuri tena ni hatari sana kwa maisha.

Mimi huboresha mchakato wa kazi kwa kuhakikisha kwamba kile kazi ninachofanya nikizuri tena kinaki wango chajuu sana. Mimi huchukua wakati wangu tena muda wangu wote. Ndipoza nifanye lile kazi kwanjia nzuri ambayo kinastahili wakati wote. Mimi kwa sababu nikifanya kazi nzuri. Basi hata wewe utakua nasifa nzuri sana ya kazi.

Ndiyo hupenda Kulima Bustani kwa sababu kulima ni njia nzuri sana kulima hunipatia chakula. Tena ninapopata ile chakula mimi huweza huweza kutumia zengine nyumbani na hata pia kuuza zingine na kupata peza. Kulima bustani ni mzuri sana tena ni njia nzuri sana ya kuendelea kama kama kama nji.

Ndiyo, mimi huvaa saa. Ninapovaa saa mimi huwezi visuri tena kabisa. Mimi huvaa saa kila siku. Na mimi hupenda sana kuvaa saa. Mimi hupenda, hupenda kuvaa saa yenye ngozi. Na saa ni nzuri sana tena ni ya kupendeza, kila wakati kila siku.

Chakula cha kigeni ambayo nimewai jaribu ni kile chakula cha nchi ya Uganda. Kinachoitwa matoke. Matoke hutengenezwa kutoka kwa ndizi. Chakula cha matoke nimejaribu na ni chakula kitamu sana. Tena ni ya kupendeza na nilipoikula, nilitamani kuikula mingi sana kwa sababu ni chakula kitamu, tena ya kufuraishi.

Mimi hujenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa kuhakikisha kwamba kwamba kuna mawasiliano mazuri kati yetu na pia kuna amani na upendo kati yetu. Kwa sababu tukiwa na mawasiliano mazuri kati yetu na pia kuna amani na upendo kati yetu, basi tunaweza kaa pamoja kufanya vitu pamoja na hata pia kufanya kazi pamoja vizuri. Na tunapokaa chini pamoja na kufanya kazi mzuri basi tunaweza kufanya kazi mzuri kabisa tena ya kufurahisha na hata na hata yale kazi yanakuwa na mazao mazuri sana kwa vile tutafanya kazi mzuri tena ya kufurahisha kabisa na hata sisi tutakuwa na furaha na tutakuwa na motisha ya kufanya kazi vizuri kwa sababu tuko na uhusiano mzuri sana pale kazini tuko na furaha kati yetu na tunapendana kabisa.

Ndio, mimi hupendelea sana kutembea kwenye mguu, kwa sababu ninapotembea na mguu, wakati mwigine niseme, ninapotembea kama mita kama mita mia saba, mita elfu moja, mita elfu mbili, basi mimi napata kukua sawa kwa afya na hata pia napata kufanya mazoezi kwenye mwili wangu, na miguu zangu, na basi napata kuwa na nguvu zaidi. Na pia ninapotembea kwenye miguu naweza pia kupata manufaa mengi sana kwenye mwili.

Ndiyo, nimewahi ona bahari hindi katika nchi ya Kenya kule mji wa Mombasa. Kuna bahari hindi tena ni bahari kubwa sana. Nimeona bahari hindi tena nikaogelea kwa wakati mwingi sana na kwa siku mingi sana. Bahari hindi ni moja wapo ya bahari kubwa duniani.

Ndiyo, mimi hufuata matukio mbali mbali ya kimataifa na mara nyingi mimi hupata habari kuhusu haya matukio kupitia mtandao wa X kwa sababu mtandao wa X kuna mitandao mengi sana na hata watu binafsi ambao hupeperusha mambo yanayohusu mataifa mbali mbali.

Ninapohitaji msaada kazini, mimi huomba msaada kwa mtu yeyote ambaye ambaye najua anaeza nisaidia. Mimi huomba msaada wakati wowote ninahitaji msaada kwa sababu unapoomba msaada, basi utaweza kusaidika. Na mimi ni mtu ambaye ninapenda sana kuomba msaada wakati ninapohitaji.

Mimi hupendelea mahali pa kimya kwa sababu ninapokuwa mahali pa kimya ama ninapokuwa katika mandhari ambayo kuna kimya. Basi mimi huweza huweza kufanya mambo yangu ama hata huweza kufanya kazi kwa njia inayostahili. Kwa vile akili itakua imetulia na naweza kufikiria vizuri na hata kufanya vitu zangu kwa njia inayofaa.

Mimi napendelea mfumo wa kidigitali ya simu. Simu za kisasa. Kwa sababu ni simu ambazo zimerahisisha mawasiliano. Tena kuvitumia ni rahisi sana. Na tena ni za bei nafuu na kuzipata ni rahisi. Simu za sahizi za mkono ni simu mzuri sana. Tena za kupendeza.

Mimi hupendelea chakula kizuri chenye ladha tamu. Mimi hupende chakula tamu kwa sababu napenda vyakula vitamu zaidi. Chakula chenye ladha tamu ni chakula cha kupendeza na kufurahisha na tena unapoikula unahisi kwamba unahisi vizuri na unashiba pia.

Ndiyo, mimi hupendelea sana kujaribu teknolojia mpya. Napenda teknolojia mpya kwa sababu teknolojia mpya hutuletea njia na mbinu mbali mpya za kufanya vitu. Na tena, teknolojia mpya ni nzuri kwa sababu teknolojia ndio kiini cha usomi wetu humu duniani.